Kwanza kabisa ninapo amka asubuhi, huwa ninaanda vifaa vyangu vyote vya kazi, lakini pia baada ya kupata huduma ya mswaki kuoga na kufanya usafi wa mwili, huwa ninajianda kuenda kazini kwangu. Kabla ya hapo huwa ninafanya mazoezi kidogo ya mwili. Ikiwa kujiweka sawa kisha kupata maji ya baridi kuoga. Baada ya hapo nitapata chai ya asubuhi. Ndipo nianze safari ya kuelekea kazini kwangu.

Binafisi napenda sana kula wali, hususa ni wali ule ambao umechanganywa na viungo kwa maana ya pilau. Kuna wali wa maji wali wa rangi ni chakula changu pendwa kuliko ugali. Mara nyingi huwa ninapenda ikiwa wali na maharage, wali na kachumbari, wali na mchuzi, kama mchuzi wa nyama ya ngombe au nyama ya mbuzi huwa ninapenda sana. Ugali ni chakula ambacho huwa ninakula na kukitumia mara kwa mara Urusa ni wakati wa mchana. Lakini wakati wa usiku na asubuhi huwa ninapendelea sana kula wali ikua wali wa rangi kwa maana ya pilau huwa ninapenda zaidi.

Sehemu ambayo nasomea habari mitandao ni kupitia mitandao ya kijamii, hiyo ni sehemu namba moja. Huwa ninafuatilia sana zile kurasa za mitandao kama Instagram, Facebook na Whatsapp ya mitandao kwa maana ina vitu mbali mbali vya habari ambavyo viko ndani ya nchi na ambayo viko inje ya nchi. Mara nyingi huwa nimevifuatilia na pia kuvifuata katika mitandao yao ya kijamii kwa maana ya kuweza kujua taarifa ambazo huwa wanazitoa na yale mambo mapya ambao yametokea duniani. Kwa hiyo mtandao namba moja ni Instagram Ambapo mara nyingi huwa ninaingia sana kwa siku. Na kupata taarifa mbali mbali kuhusiana na habari zinazo tokea katika ndani ya nchi na inje ya nchi.

Hapana mimi sio mpenzi wa kuvaa vipuli lakini huwa mara nyingi naona marafiki zangu huwa wanavaa vipuli. Binafsi huwa ninapendelea tu kuvaa saa baada kuvaa shati au suruali. Labda kama saa sitovaa ni bora si tovaa kitu kingine chochote kile. Lakini kuvaa vipuli huwa sio sehemu ya kitu ambacho huwa ninakiamini au kukitumia. Na ndiyo maana huwa sivai lakini pia huwa sio miliki pia. Maana naweza nika sema nina sivai lakini nina miliki vipuli. Kwa hiyo hata pia kwenye swala la kumiliki vipuli huwa siimiliki.

Kwenye suala la kugawanya taka ni kama kutofautisha tu au kutenganisha, mara nyingi huwa ninaziweka taka ambazo zimetumika kwa mda mrefu sana kwenye sehemu yake na zile ambazo ni taka ambazo ni mpya huwa pia ninaweka sehemu yake. Lakini pia huwa natofautisha kati ya zile taka za asili ya kimiminika kama kwenye asili ya maji na zile ambazo ni ngumu kama karatasi au vifaa ambavyo tayali vishatumika. Lakini pia kwenye swala kama zile taka ambazo zina asila kikemikali au zina asili ya kutokuwa na kemikali za kawaida tu. Hapo asilimia kubwa huwa sigawanyi huwa ninachanganya tu. Lakini kinamna kitofauti zaidi ni taka ambazo zipo katika mfumo wa kimaji na kimiminika huwa zinakaa kwake na zile ambazo zipo katika mfumo gumu na mfumo wa taka ngumu hua zinakaa kivyake tu.

Kwa upande wangu wanyama ambao ninawapenda. Kwanza ni wanyama wa kufuga. Niseme, wanyama aina ya kuku, au pia ndege. Ndege wa kufuga kama njiwa na kuku hivyo, lakini pia hata wanyama kama paka, ambao pia ninaweza kuwafuga ndani. Ni wanyama ambao huwa ninawapenda. Lakini pia wanyama kuna baadhi ya wanyama huwa ninapenda kwa kuwaangalia. Tuseme kama vile simba, kama chui, tembo, nyati, swala. Hawa ni wanyama ambao huwa ninapenda kwa kuwaangalia kwa macho. Kama nikiwa katika eneo ambalo ni la mbugani au eneo za, eneo la kiasili, huwa ninapendelea kuangalia wanyama hawa wa kipekee kwa sababu, hawapatikani katika maisha ya kawaida na maisha yetu wa kila siku. Lakini pia wanyama wengine kama pia nilivyosema wa kufuga, kama pia ng'ombe, mbuzi, kondoo, lakini sana sana ni mbuzi, huwa ninawapenda zaidi na huwa ninatamani kuwafuga, kwa sababu ni rahisi pia hata ufugaji wao.

Tunda ambalo nalipenda zaidi ni tunda la ndizi. Tunda la ndizi ndio tunda ambalo huwa ninalipenda sana. Ni tunda mbalo pia huwa ninaamini linaongeza nguvu ya kutosha, lina lishe ya kutosha. Lakini pia na virutubisho vya kutosha. Lakini kwa kipekee ni tunda ambalo ni tamu. Na ni tunda ambalo lina ladha, nzuri na ya kipekee. Lakini hata pia kwenye uandaaji wake huwa halina kazi. Kwa sababu tu ni jambo tu la kumenya maganda na baada ya hapo kula. Mara nyingi huwa ninatumia kuchanganya katika wali, kuchanganya katika chakula. Lakini pia huwa muda mwingine natengeneza na kuusaga juisi yake ya ndizi nikichanganya na matunda mengine kadhaa ili niweze kupata virutubishi na lishe bora zaidi. Kwa hiyo kwa upande wa tunda ambalo napendezewa nalo zaidi ni tunda la ndizi hususan zile ndizi ambazo kuna ndizi zimeiva zinakuwa zinaiva au ni ndizi ambazo zinakuwa tayari sio mbichi hizi ambazo zimeiva zina asili ya njano lakini kuna zingine ambazo zinaasili ya kijani. Ingawa zote zinakuwa zimeiva huwa ninapendelea zaidi zile zenye asili ya njano huwa napenda sana kutumia hizo.

Programu ambazo huwa nazitumia mara nyingi ni programu za mitandao ya kijamii. Mfano Instagram, ambayo huwa ninapata taarifa mara nyingi. Na huwa ndiyo programu pendwa zaidi ambayo huwa naingia mara kwa mara. Ni programu ambayo huwa ninapata burudani kuangalia video tofauti tofauti zile video za muda mfupi. Lakini pia huwa ni sehemu ambayo pia napata taarifa za kimichezo na taarifa za kitaifa na kimataifa. Lakini programu namba mbili ni programu ya WhatsApp Ambayo hii ni programu pendwa ya pili ambayo huwa natumia kutangaza biashara zangu. Lakini pia huwa ninatumia kuangalia zile picha na maudhui mbalimbali ambayo huwa yanawekwa mitandaoni na watu wengine. Lakini pia huwa ninatumia kama na jukwaa la mawasiliano na kuwasiliana kupitia vikundi vya whatsapp na kupitia zile meseji za moja kwa moja na marafiki. Lakini programu nyingine ni ya youtube ambayo huwa ninaangalia videos kwa maana video. Lakini pia huwa ninaangalia muziki naangalia taarifa za habari. Na pia taarifa tofauti tofauti za kimichezo kiuchumi, kitaifa na kimataifa.